Vitisho vya mtandao ni sikuizi nimevizoea ila lazima ujilinde na vyenyewe. Kujilinda mimi uweka maisha yangu ya ukaribu sana mbali na mtandao. Sababu unakuta mtu anapopata labda picha ya mchumba wako mwanao. Wanaanza yale mambo ya kujaribu kusema uu hakaivizuri yuvio wanaongia mambo ambaya yanakukuwaza. Sasa mimi kujaribu kudhibiti mambo kama hayo na ficha kabisa maishi yangu ya ukaribu kutokana na mtandao.